Mu ninayopenda zaidi ni filamu inayoitwa The Lion King. Napenda filamu hii kwa sababu inaujumbe mzito wa maisha, burudani na mafunzo muhimu ambayo ya naweza kumsaidia mtu yeyote bila kujali umri wake. Kwanza kabisa, filamu hii inahadithi inayovutia sana. Inamuhusu simba ambaye ni mtoto wa mfalme wapori na safari yake ya maisha kutoka utoto hadi utu uzima. Baada ya kupitia changamoto nyingi, simba anajifunza kuwajibika kukujukubali na kurudi kutimu. Kutimiza jukumu lake kama kiongozi. Hadithi hii unifanya nifikirie sana kuhusu maisha na wajibu wa kila mtu. Sababu nyingine inayonifanya nipende filamu hii ni wahusika wake. Kila muhusika anatabia na ujumbe wake. Kwa mfano, simba anaonyesha umuhimu na umuhimu wa ujasiri na kujitambua. Nala, anaonyesha umuwaminifu na ushauri mzuri. Huku timwa na pumbaa wa kileta, vichekesho na kutufundisha kuishi bila msongo wa mawazo kupita kiasi. Wahusika hawaufanya filamu iwe ya kuvutia na yenye maana Pia filamu hii inamafundisho mengi ya maisha inatufundisha kuwa hatuwezi kukimbia yalio pita milele Bali tunapasa kuyakubali na kujifunza kutoka kwake Pia inatufundisha umuhimu wa familia urafiki na kuchukua wajibu katika jamii Mafundisho haya unigusa sana na unifanya nithamani sana filamu hii zaidi ya hayo muziki wa filamu hii ni mzuri sana nyimbo kama Circle of life na Hakuna Matata zina ujumbe mzito na wakuvutia. Muziki huu unifanya nijisikia furaha matumaini na wakati mwingine huzuni kulingana na Tukio. Muziki unaongeza hisia na kufanya filamu ikumbukwe kwa muda mrefu. Kitu kingine kinachoni vutia ni namna filamu hii ilivyoandaliwa. Michoro, manthari na sauti zimeandaliwa kwa makini mkubwa. Mazingira ya pori yanaonekana ya kuvutia na halisi jambo li nalofanya mtazamaji ajiskie kama yuko ndani ya filamu yenyewe Filamu hii ili nivutia kwa mara ya kwanza nilipoitazama nikiwa mdogo na hadi leo bado ninaipenda Kila ninapoitazama tena hupata funzo jipya au ujumbe mpya ambao siku ugundua awali Hii inaonesha kuwa filamu hii ina kina na thamani ya kudumu Kwa ujumela ninaipenda zaidi The Lion Kid kwa sababu inahadithi nzuri wahusika wanaovutia mafundisho ya maisha, muziki mzuri na maandalizi ya hali ya juu Filamu ime nifundisha umuhimu wa ujasiri, wajibikaji na kujipenda Ndiyo maana nina itaendela kuwa filamu ninayopenda zaidi katika maisha yangu.

Kwa maoni yangu, napenda chai kuliko kahawa na ni nasababu mbalimbali zinazonifanya nipende kinywaji hiki. Chai ni kinywaji kinachonipa utulivu wa mwili na akili. Ninapokunywa chai hujisikia nikiwa mtulivu na mwenye amani. Kwanza kabisa, napenda chai kwa sababu ni rahisi kupatikana na kuandaliwa. Chai inaweza kupikwa kwa haraka na na kwa viungo vinavyopatikana kwa urahisi kama majani majani majani ya chai maziwa na sukari. Hii hunifanya niweza kufurahia chai wakati wowote wa siku. Iwe ni asubuhi, mchana au ujioni. Sababu nyingine inayonifanya nipende chai ni ladha yake. Chai inaladha laini na ya kufariji, hasa inapo changanya na maziwa au tangawizi. Ladha hii hunifanya nijisikie vizuri na hunisedia kunguza uchovu. Baada ya shuguli za kila siku. Pia, chai hunisaidia kuanza siku vizuri. Asubuhi ninapokunywa kikombe cha chai, hujisikia nikiwa na nguvu na tayari kwanza kazi au masomo. Chai hunipa hamasa ya kuendelea na shughuli zangu bila kunifanya nijisikiz wasiwasi au msisimuko mkubwa kama ilivyo ya kahawa. Ingawa kahawa pia ni kinywaji kinachopendwa na watu wengi, mimi binafsi sipendi sana. Kahawa wakati mwingine hunifanya nijisikia msisimuko kupita kiasi au kukosa usingizi, hasa nikinywa jioni. Ndiyo maana na chagua chai kwa sababu hunipa nguvu ya wastani na utulivu unao hitajika. Zaidi ya hayo, chai ni sehemu ya utamaduni wetu wa kila siku. Chai hutumika kama kinywaji cha kukaribisha wageni, kuunganisha familia au marafiki na kujadili mambo mambo mbalimbali. Wakati wakunywa chai, watu hupata nafasi ya kuzungumza, kucheka, au kujenga mahusiano mazuri. Chai pia inafaida kwa afya inapokunywa kwa kiasi. Inaweza kusaidia mmengenyo wa chakula na kutua faraja kwa mwili. Hasa, unapokunywa ikiwa moto. Hii hunifanya nijisikie, nikiwa, na afya njema na mwenye nguvu. Kwa ujumla napenda chai kuliko kahawa kwa sababu hunipa utulivu, ladha nzuri, urahisi, wakuandaa na faida nyingi kwa afya na mahusiano ya kijamii. Ningawa kahawa ni kinywaji kizuri kwa baathi ya watu, mimi binafsi chai ndicho ninacho kipenda. Na nina chokipendalezea zaidi katika maisha yangu ya kila siku.

Nimewahi kushiriki katika mashindano na uzoefu huo umekua wa muhimu sana katika maisha yangu. Kushiriki mashindano kulinipa nafasi ya kujifunza mambo mengi kuhusu ushindani, nidhamu, ujasiri na kujitambua. Mashindano niliowahi kushiriki yalihusiana na masomo. Kabla ya kushiriki nilijiandaa kwa bidii na kufanya mazoezi na kujifunza kwa umakini. Mandalizi haya yalinifundisha umuhimu wakujipanga na kufanya kazi kwa bidi ili kufikia malengo. Wakati wa mashindano. Nilijisikia mchanganyiko wa hisia ikiwa ni pamoja na hofu, msisimuko na matumaini. Hata hivyo nilijipa moyo na kuamua kufanya vizuri kadri niwezavyo. Kushiriki mashindano kulinifundisha kuwa ujasiri ni muhimu sana hata pale unapokuwa na hofu. Baada ya mashindano nilijifunza kukabili matokeo kwa moyo mkunjufu. Iwe nilishinda au sikushinda. Nilielewa kuwa kushinda si jambo la lazima kila wakati bali kujifunza na kuboresha uwezo wangu ndilo jambo la muhimu zaidi. Hili lilifunza unyenyekevu na uvumilivu. Pia kushiriki mashindano kulinisaidia kujifunza kufanya kazi na wengine. Katika mashinano ya pamoja nilijifunza umuhimu wa ushirikiano, kuheshimiana na kusaidiana. Nilelewa kuwa mafanikio hutokana na juhudi za pamoja si mtu mmoja peke yake. Zaidi ya hayo uzoefu wa mashindano ulinijenge kujiamini.Nilijifunza kuwa ninauwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi nilivyodhani awali. Kujiamini huku kulinisaidia ata katika maisha ya kila siku. Kama vile masomo, kazi na mahusiano na watu wengine. Kumbukumbu ya kushiriki mashindano bado inanipa motisha hadi leo.Na nikumbusha kuwa kujituma, kuwa na malengo na kutokata tamaa ni mambo muhimu katika kufanikisha ndoto zangu uzoefu huo ulinifundisha kuwa kushiriki mashindano ni safari ya kujifunza na kukua. Kwa ujumla nimewai kushiriki katika mashindano na uzorfu huo umenipa mafunzo mengi ya maisha.Umenifundisha ujasiri, nidhamu ushirikiano, kujiamini na kukubali matokeo.Ndio mana ninaona kushiriki mashindano. Kuwa jambo la muhimu sana katika maisha yangu.

Maoni yangu ninapenda zaidi mfumo wa simu unaoitwa Android na nina sababu mbali mbali zinazunifanya niupende mfumo huu Android ni mfumo unaonipa uhuru mkubwa wa kutumia simu yangu kulingana na mahitaji yangu binafsi Kwanza kabisa napenda Android kwa sababu ni rahisi kutumia na kuelewa mtu yeyote anaweza kujifunza kwa uraisi hata kama ana uzoefu mkubwa wa teknolojia Menyu zake ni wazi na mtu anaweza kuwa programu mbali mbali kuligana na maitaji yake sababu nyingine inaonifanya nipende Android ni kwamba inapatikana kwenye kwenye simu za aina mbali mbali na kwa bei tofauti Hii inawapa watu wengi nafasi ya kumiliki simu yenye mfumo huu bila garama kubwa hivyo Android ni mfumo unofa mtu wakawaida na pia wale wenye maitaji ya zuu zaidi Pia Android unipa uhuru wa kubadilisha muonekano wa simu yangu. Naeza wakubadilisha manthari, rangi, aikoni na mpangilewa programu kulingano na latha yangu. Uhuru huu unifanya nijisikie kuwa simu yangu ni ya kipeke na inawaniwakilisha mimi binafsi. Zaidi ya hayo, Android ina programu nyingi muhimu zinazonisaidia katika maisha ya kila siku. Kama vile programu za umawasiliano, elimu, biashara na burudani. Programu hizi uniraisia kufanya kazi, kujifunza na kuwasiliana na watu wengine kwa uraisi. Ingawa kuna mfumo mingine ya simu kama iOS ambayo utumika kwenye simu za iPhone bado napendelea Android. iOS ni mfumo mzuri na salama lakini kwa maoni yangu haunipi huru mkubwa na kubadilisha na kutumia simu kulingana na maitaji yangu kama Android. Pia Android unisaidia kujifunza zaidi kuhusu teknolojia. Kupitia mfumo huu, naweza kuchunguza mipangilio mbalibali na kujifunza jinsi teknolojia inavifanya kazi. Hii uniongeza marifa na kunifanya nijisikie kuwa na uelewa zaidi wa dunia ki-digitali. Kwa ujumula napenda mfumo wa Android kwa sababu ni raisi kutumia unapatikana kwa watu wengi unampa mtumiaji uhuru mkubwa na una programu nyingi muhimu ingawa mfumo mwigine pia ni mizuri. Android ni hiyo mfumo ya simu ninaopenda zaidi na ninautumia kwa furaha katika maisha yangu ya kila siku.

Maoni yangu, napenda kula nje ya nyumbani katika migahawa midogo ilio karibu na ninapoishi. Napenda sehemu hizi kwa sababu zinanipa chakula kizuri, mazingira ya kirafiki na huduma nzuri. Kula nje ya nyumba hunipa fursa ya kubadilisha, mazingira na kufurahia chakula kwa njia tofauti na ile ya nyumbani. Kwanza kabisa, napenda kula katika migahawa midogo kwa sababu mara nyingi, hupika chakula cha asili kinachofanana na chakula cha nyumbani. Chakula huwa na ladha nzuri, safi na kinapikwa kwa uangalifu. Hii hunifanya nijisikie kama niko nyumbani, hata nikiwa nje. Sababu nyingine ni mazingira ya sehemu hizo. Migahawa midogo huwa na utulivu haijaa kelele mingi. Naweza kula chakula changu kwa amani kuzungumza na rafiki au kufurahia chakula peke yangu bila usumbufu. Mazingira mazuri hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia napenda huduma ninayopata katika migahawa hiyo wahudumu mara nyingi huwa wakarimu wenye shukrani na wanajali wateja wao. Huduma nzuri hunifanya nijisikie kudhaminiwa na hunifanya nitake kurudi tena sehemu hiyo. Zaidi ya hayo, kula nje ya nyumba, hunipa nafasi ya kuonja vyakula mbalimbali ambavyo si rahisi kuvipika nyumbani. Migahawa hunipa nafasi ya kujaribu vyakula vipya, ladha mpya na mtindo tofauti ya upishi. Hii uniongeza uzoefu na kunifanya nifurahie chakula zaidi. Pia napenda kula nje ya nyumbani kwa sababu ni njia moja ya kupumzika na kujiburudisha. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo kuenda kula nje hunisidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kupumzika. Chakula kizuri na mazingira mazuri hunifanya nijisikie mwenye nguvu mpya. Hata hivyo, ninapochagua sehemu ya kula nje ya nyumbani huangalia sana usafi. Usafi ni jambo muhimu sana kwangu kwa sababu unaathiri afya Ninapenda kula katika sehemu zilizo safi na zenye mpangilio mzuri ili nijisikie salama na nikiwa ndani, nikiwa na amani moyoni vile vile ninapenda kula nje a nyumba pamoja na marafiki au familia kula pamoja kunajenga mahusiano mazuri na huongeza furaha Wakati kwa kula pamoja tunapata nafasi ya kuzungumza, kucheka na kushirikiana mawazo Jambo linalonifanya chakula likiwe na ladha zaidi kwa ujumla Napenda kula nje ya nyumbani katika migahawa midogo ili iliyo safi yenye chakula kizuri, huduma nzuri na mazingira ya utulivu kula nje kunipa nafasi, hunipa furaha, mapumziko na uzoefu mpya ndio maana mara kwa mara huchagua kula nje ya nyumbani ili kufurahia chakula cha maisha cha maisha kwa ujumla.

Ninatumia video kwa mawasiliano na ninaona njia hii ya mawasiliano kuwa muhimu sana katika maisha ya sasa. Matumizi ya video ya menisaidia sana kuwasiliana na watu mbali mbali kwanjia iliyo wazi, rahisi na yenyeufanisi zaidi kuliko mawasiliano ya sauti au maandishi peke yake. Kwanza kabisa, ninatumia video kwa mawasiliano kwa sababu hunipa nafasi ya kumuona mtu ninaezungunza na uso kwa uso. Hata kama yuko mbali nami, kupitia video naweza kuona sura, tabasamu na hisia za mtu mwingine. Jambo lilo nisaidia kuelewa ujumbe kwa urahisi zaidi. Hii hunisaidia kupunguza kutoelewana ambako kunaweza kutokea katika mawasiliano ya maandishi. Pia ninatumia video kuwasiliana na familia na marafiki zangu walio kwa mbali. Kupitia simu za video ninaweza kuzungumuza nao kuwaona na kushirikiana nao mambo mbali mbali Kana kwamba tukopamoja. Hii hunifanya nijisikie karibu nao kihisia. Hata kama kimwili tukombali. Video hunisaidia kudumisha mahusiano mazuri na yenye nguvu. Zaidi ya hayo. Natumia video kwa mawasiliano katika maswala ya kazi au masomo. Mikutano ya video huniraisishia kushiriki mazugumzo kujadili mambo muhimu na kutoa maoni yangu bila kulazimika kusafiri. Hii huokoa muda na gharama. Na pia huongeza ufanisi katika kazi. Kupitia video, maelezo kutolewa kwa uwazi zaidi kwa sababu watu wanaweza kuona na kusikia kwa wakati mmoja. Sababu nyingine zinazonifanya nipende kutumia video kwa mawasiliano, nikama ni kwamba inasaidia kujenga uaminifu. Unapamuona mtu wakati wa mazungumzo kuwa rahisi kuamini kile anachosema na kuelewa nia yake. Video hufanya mawasiliano yawe ya kweli zaidi kuliko ujumbe wa maandishi pekee. Hata hivyo, ninapokwa nikitumia video kwa mawasiliano hujitahidi kuzingatia nidhamu na heshima. Huwanahakikisha nipo katika mazingira tulivu na vaa mawazi yanayo faa na nawasiliana kwa lugha nzuri. Hii husaidia kufanya mawasiliano yawe ya kitaaluma na yenye heshima kwa pande zote. Pia ninatambua kuwa matumizi ya video ya nachanga moto zake. Wakati mwingine kuna matatizo ya mtandao sauti au picha kutokuwa wazi katika hali kama hizi. Ujitahidi kuwa nasubira na kutumia njia nyingine ya mawasiliano kama sauti au ujumbe mfupi inapobidi Hii unifundisha kubadilika kulingana na mazingira Zaidi ya hayo ni natumia video kwa mawasiliano kwa kiasi na kwa busara ingawa video ni njia nzuri ya kuwasiliana ninaelewa umuhimu wa kutunza muda wangu na wafaragha Hivyo ninachagua kutumia video pale ninapohitajika zaidi kama katika mazungumzo muhimu au pale ninapohitaji maelezo ya kina. Kwaujumla, ninatumia video kwa mawasiliano na ninaona kuwa ninjia ya kisasa, rahisi na yenye manufaa mengi. Video hunisaidia kuwasiliana na kwa uwazi, kujenga mahusiano, kuokoa muda, kuimarisha uelewano kati yangu na wengine. Ndiyo maana matumizia video yamekuwa sehemu muhimu ya mawasiliano yangu ya kila siku.

Ninayopenda zaidi katika michezo ya olimpiki ni mbio na za riadha. Hasa mbio za mita mia moja. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha ushindani wa kweli kiasi. Nidhamu na juhudi wanamichezo kutoka nchi mbalimbali duniani. Kwanza kabisa mbio za riadha hunivutia kwa sababu ni mchezo inaohitaji maandalizi, makubwa zaidi na nidhamu ya hali ya juu. Wanariadha anatakiwa kujituma kwa mazoezi kuwa na mwili wenye afya na akili iliyo jitayari. Kuona wanamichezo wakitumia wakijituma kwa bidii hunipa motisha katika maisha yangu ya kila siku. Sababu nyingine inayonifanya ni pende mbio za mita mia moja ni kwamba ni michezo unaomua mshindi kwa muda mfupi sana. Sekunde chache tu zinaweza kubadilisha historia ya mwanariadha. Hivyo hunifundisha kuwa katika maisha, wakati mwingine jitihada ndogo lakini sahi zinaweza kuleta matokeo makubwa Pia mbio za riadha huwakutanisha wanamichezo katika mataifa mbali mbali bila kujali rangi, dini au tamaduni zao. Wanashindana kwa haki na heshima. Jambo linaloonyesha umoja wa mshikamano wa dunia Hii hunifanya nipende olimpiki zaidi kwa sababu inaleta watu pamoja katika mbio za mita moja, ninapenda kuona jinsi wanamichezo, wanajiamini, wanaposimama mstari na kuanzia Licha ya presha kubwa, kujitahidi kutua uwezo wao wote hii huu nifundisha ujasiri na kujiamini, hata pale unapukabiliana na changamoto kubwa Zaidi ya hayo mbio za riadha zina, zina historia ndefu na ya kuvutia katika olimpiki. Wanamchezo mashuhuri, wamebaki kushiriki na kuweka rekodi ambazo bado zinakumbukwa hadi leo. Historia hii hunifanya niheshimu zaidi Mchezo huu wale wanaoshiriki Zaidi huu pia hunisisitizia umuhimu wa kushinda kwa haki. Wanamichezo hufuata sheria kali ili kuhakikisha ushindani ni wa haki. Hii hunifundisha uadilifu na kuheshimu kanuni si katika mchezo pekee, bali pia katika maisha kawida Kwa upande wangu binafsi kutazama mbio za riadha katika olimpiki hunipa furaha msisimko mkubwa Ninapotazama hujisikia nikiwa na hamasa ya ari ya kufanya vizuri katika shughuli zangu Mchezo huu hunikumbusha kuwa mafanikio yanahitaji juhudi, subira na kujitolea. Kwa ujumla ninaupenda zaidi katika olimpiki za mbio za riadha Hasa mbio za mita moja. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha ushindani wa haki, nidhamu, ujasiri na umoja wa watu kutoka duniani kote. Ndio maana kila wakati wa olimpiki, ninapenda sana kufatilia mbio za riadha kwa hamu na furaha kubwa.

Napenda zaidi kusafiri nikitumia GPS kuliko kutumia ramani ya karatasi na nina sababu mbalimbali zinazo nifanya nipene njia hii ya kisasa ya kusafiri Kwanza kabisa GPS unirahisishia sana safari kwa sababu unipa maelekezo ya moja kwa moja na ya haraka Ninapokua njiani GPS unionesha njia sahihi ya kufuata unionya pale ninapokaribia kupotea na unisaidia kurekebisha njia yangu mara moja Hii unipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie salama zaidi sababu nyingine inayo nifanya nipenda GPS ni kwamba unihifathi muda GPS uonesha njia fupi au yenye msongamano mdogo wa magari Jambo linalonisaidia kufika ninakoenda kwa wakati Hii ni muhimu sana ninapokuwa na ratiba maalum au miadi ya muhimu Pia GPS ni rahisi kutumia hata kwa mtu ambaye hajui sana eneo analo safiri Hata kama sijawahi kufika mahali fulani habo awali, GPS uniongoza hatua kwa hatua adi nifike. Hii hunifanya nijisikie huru kusafiri maeneo mapya bila hofu ya kupotea. Hata hivyo, ninatambua kuwa ramani ya karatasi pia inafaida zake. Ramani usaidia kuelewa eneo kwa ujumla na kuona mahusiano ya maeneo mbalimbali. Kwa hiyo, wakati mwingine napenda kuangalia ramani kabla ya usafiri ili kupata picha pana ya safari yangu. Ngao hutegemea ramani GPS wakati ya safari yenyewe Zaidi ya GPS unipa taarifa na za zaidi kama umbali muda muda wa kufika na maeneo muhimu yalio karibu kama vituo vya mafuta au migahawa taarifa hizi unisaidia kupanga safari yangu vizuri na kuepuka usumbufu njiani Pia ninapenda GPS kwa sababu unipa uhuru na kujiamini ninaposafiri peke yangu Najua kuwa hata nikikosea njia ni GPS itanisaidia kurejea njia sahihi hii uniondoa hofu na kunipa ujasiri wa kusafiri zaidi Licha ya faida nyingi za GPS nahakikisha pia nina uelewa wa msingi wa mazingira ninayo safiri Najifunza majina ya barabara au alama muhimu ili nisitegeme teknolojia pekee Hii unisaidia kuwa tayari Hata kama ni teknolojia itapata changamoto Kwa ujumla napenda kusafiri nikitumia GPS kuliko ramani ya karatasi kwa sababu nj njia raisi na ya haraka salama na yenye msaada mkubwa katika safari za kila siku au za mbali Hata hivyo ramani bado ina umuhimu wake lakini GPS ndiyo chaguo langu kuu ninapo safiri.

Naoupenda ni muziki wa kiswahili, hasa muziki wa bongo flavor. Napenda aina hii ya muziki kwa sababu unaujumbe, unaoeleweka, unaakisi maisha ya kila siku, na unanigusa moja kwa moja, moyoni. Kwanza kabisa, napenda muziki kwa sababu unanipa furaha na faraja. Ninapokuwa na furaha huzuni au mawazo mengi. Muziki hunisaidia kubadilisha hali ya moyo. Kusikiliza muziki hunifanya nijisikie huru tulivu na mwenye matumaini mapya. Sababu nyingine inayo nifanya nipende muziki wa kiswahili ni lugha maneno ya nyimbo nyingi yako huazinaya naelewakakirahisi kupitia muziki huu ninaweza kuelewa ujumbe unaotolewa kama vile mapenzi, maisha, familia, marafiki au changamoto za kilasiku Pia napenda muziki kwa sababu unanifanya nijisikie karibu na utamaduni wangu Muziki wa kiswahili, unaladha ya kiafrika na unaonyesha mila, desturi na historia yajamii yetu kusikiliza muziki huu hunifanya ni jivunie utambulisho wangu na kudhamini mizizi yangu. Zaidi ya hayo napenda kusikiliza muziki nikiwa nafanya shughuli mbalimbali ni nasikiliza muziki nikiwa nasafiri ni kifanya kazi za nyumbani au nikijisomea. Muziki hunifanya kazi ziwe nyepesi na huniongezea hamasa ya kuendelea. Wasanii ni nao wapenda katika muziki wa kiswahili ni wale wanaotoa ujumbe wa maana na unaojenga jamii Napenda wasanii wanaohiminza upendo, umoja, bidii na matumaini Muziki wao hunifanya nifikirie kwa kina na kunipa mafunzo ya maisha Muziki pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo ninapokuwa nimechoka na nimelemewa na mawazo kusikiliza wimbo ni nao penda hunisaidia kutulia kurejesha nguvu zangu muziki ni kama rafiki ambaye hunifajiri wakati wowote Hata hivyo, napenda kusikiliza muziki kwa kiasi na kwa busara Nachagua nyimbo zenye ujumbe mzuri na huepuka muziki Unaoweza kuadhiri, maadili au fikra zangu ninaamini muziki unanguvu mkubwa Hivyo ni muhimu kuchagua muziki unaojenga Kwa ujumla, napenda muziki wakiswahili kwa sababu unanipa furaha, faraja, mafunzo ya maisha na kunifanya nijisikie karibu na utamaduni wangu. Muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hunisaidia kukabiliana na changamoto na kufurahia maisha kwa ujumla.

Kustarehe mimi hufanya mambo mbali mbali yanayonisaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia furaha. Baada ya siku ndefu ya kazi masomo au shughuli nyingine, ninaona ni muhimu kujipa muda wa kupumzika ili kurejesha nguvu za mwili na akili. Kwanza kabisa moja wapo, ya njia ninazopenda kustarehe ni kusikiliza muziki. Mziki hunisaidia sana kutuliza mawazo na kubadilisha hali ya moyo. Ninapochagua muziki ninoupenda, hujisikia nikiwa mtulivu, mwenye furaha na wakati mwingine mwenye matumaini mapya Muziki ni kama rafiki anayenifariji Pia napenda kustarehe kwa kuangalia filamu au vipindi vya televisheni kuchagua filamu nzuri au kipindi kinachovutia hunisaidia kusahau kwa muda changamoto za kila siku Wakati mwingine napenda filamu za vichekesho ili nicheke na kupunguza mawazo au filamu za mafundisho zinazoweza kunipa kujifunza kitu kipya. Njia nyingine ninayotumia kustarehe ni kusoma vitabu au makala. Kusoma hunisaidia kuingia katika dunia nyingine ya mawazo na kunipa utulivu wa kiakili. Wakati wa kusoma usahau kelele za nje na kujitakia kile ninachosoma. Jambo linalonipa amani ya moyo vile vile napenda kustarehe kwa kutembea nje au kufanya mazoezi mepesi kutembea hewani hasa asubuhi au jioni hunisaidia kupumua hewa safi ya kutuliza akili mazoezi hunifanya nijisikie mwenye afya njema na huniongeza nguvu pia napenda kustarehe kwa kukaa na familia au marafiki kuongia nao kucheka au kushirikiana mawazo hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha muda wa pamoja huimarisha mahusiano na hunipa faraja ya kihisia Wakati mwingine napenda kustarehe kwa kuwa pekeyangu nakaa kimya nafikiri kuhusu maisha yangu mipango na malengo yangu muda huu hunisaidia kujitambua na kupanga vizuri hatua zangu za baadae Pia kula chakula au kinywaji ninachokipenda hunisaidia kustarehe baada ya kazi nyingi kufurahia chakula kizuri hunipa furaha na kunifanya nijisikie nimeridhika Hii ni njia rahisi lakini yenye nguvu ya kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, napenda napotaka kustarehe, huchagua shughuli zinazonipa amani ya moyo, furaha na afya njema. Iwe ni kusikiliza muziki, kuangalia filamu, kusoma, kutembea, kuzungumza na watu, ninaopenda au kukua peke yangu. Mambo haya, hunisidia kupumzika na kuendelea na maisha yangu kwa nguvu mpya.

Hiyo, napenda sana kuimba. Na kuimba ni moja ya shughuli ni nazozipenda zaidi katika maisha yangu. Kuimba kuna nipafuraha, kuna nirefresha kiakili na kunifanya nijisikia mtulivu na mwenye amani ya moa. Kwanza kabisa napenda kuimba kwa sababu ninjanzuri ya kueleza hisia zangu. Wakati mwingine hisia zetu ni ngumu kuelewa, kuelezeka kwa maneno tu. Lakini kupitia kuimba aninaweza kuonyesha furaha uzuni matumaini au shukrani. Kuimba hunifanya nijisikia mzima kiroho na kimwili sababu nyingine inaunifanya nipenda kuimba ni kwamba Kuimba hunisaidia kupomzika Baada ya siku ndefu ya mawazo au kazi kuchukua muda kuimba hunipunguza msongo wa mawazo na kunirefresha Nikama njia ya kupata nguvu mpya na za kuandila na shughuli nzangu Pia kuimba hunisaidia kujifunza zaidi muziki na lugha napenda kuimba nyimbo za kiswahili lakini pia nyimbo za kigeni mara nyingine. Hii hunifu, kundifundisha maneno mape ambinu za kuimba apia kunipano ufahamu wangu wa muziki. Zaidi ya hayo, napenda kuimba pamoja na marafiki au kwenye vikundi vya muziki. Kuimba kwa pamoja kuna leta furaha kubwa urafiki na mshikamano. Wakati wa kuimba pamoja tunacheka kushirikiana na kuunda muziki mzuri. Jambo linalolifanya nijisikia huru na furaha zaidi. Kuimba ni pia hunisaidia kujenga ujasiri. Awali kuimba mbele ya watu kungekua jambo gumu na kunanifanya nijisikia hufu. Lakini kati ninazidi kuimba. Ujasiri wangu unaungezeka na ninaona kuwa kuimba ni jamzuri ya kujeleza bila woga. Hii hunisaidia si utu katika muziki pali pia katika maisha yangu ya kila siku. Pia kuimba kuna nifundisha nidhamu na uvumilivu, ili kuimba vizuri unaitaji kujifunza maneno kupumua kwa usahihi, kudumisha mwendo wa nyimbo na kuzingatia la haja. Nidhamu hii inanikiacha ni ajiri mwili na akili angu. Jambo linalo nisadia pia katika masomo na ushughuli zingini. Zaidia ya yote kuimba kuna nisaidia kujieleza kihisia na kushirikisha hisia zangu na wengine. Wakati mwingine nyimbo ninazoimba huchangia furaha kwa wengine pia na hilo hunifanya ni jisikia zamani ya kile minachokifanya. Muziki ni lugha ya kimataifa na kuimba ninjia ya kushirikisha furaha na matumaini. Hujumla napenda kuimba kwa sababu ni kunanipa furaha, kuna refresha na kuinua kiroho na kuna nisadia kuonyesha hisia zangu. Kuimba pia kuna nifundisha nidhamu, jasiri, mafunzo ya muziki na mshikamano wa kijamii. Ndiyo maana kuimba ya moja wapo ya shughuli muhimu zaidi ninayopenda zaidi katika maisha yangu.

Kumbukumbu nyingi nzuri za shule ambazo ni nazi dhamani sana na bado kunikumbusha furaha nikiwa na wenzangu na walimu. Kumbukumbu hizi zinanifanya nijivunie maisha yangu ya shule na nisehemu ya historia yangu ya maisha. Kwanza kabisa, napenda kumbukumbu za michezo wa shule. Wakati ya michezo, walimu na wanafunzi wate walishirikiana kushiriki mashindano ya michezo kama mpira wa miguu. Riadha na michezo ya kuigiza li ufurahi sana kushiriki na marafiki zangu kucheka na kushindana haki na kushuhudia furaha ya ushindi. Michezo hili ni fundisha umuhimu wa mshikamano kushirikiana na kushinda kwa nidhamu. Sababu nyingine ni kumbu kumbu za kila siku za maonyesho na tamasha za la shule. Tulipokuwa na maonyesho ya sana tulionyesha vipaji vyetu kama kuimba kucheza ngoma, kuigiza na kuchora. Lijifunza kuwa kila mwanafunzi ya nakipaji chakecha na kushirikiana na wengine kuna leta furana mwafanikio Kumbukumbu hizi zime nifanya nijifunye wezo wangu binafsi na vilevile menzangu Pia kumbukumbu za masomo ya pamoja na walimu ni nzuri sana walimu walitufundisha kwa bidi na kwa upendo Wakitufanya tuwe na hamasa ya kujifunza kumbuka walimu waliotufundisha kwanjia ya kuchekesha na kutumia mifano halisi jambo liNalonifanya nifurahie masomo zaidi walimu waliotufundisha kwa upendo na uvulivu bado wanabaki kimbiliola kumbukumbu nzuri Zaidi ya hayo Kumbukumbu za marafiki wa shule ni za thamani sana Tulishirikia na masomo kucheka pamoja kucheza mchezo na kusadia na wakati wa changamoto Rafiki wa kweli katika shule hunisedia kwa nafura na msaada wakati waote Kumbukumbu hizi zime nisedia kuelewa umuhimu urafiki na mshikamano Kumbukumbu nyingine nzuri ni ya shereza kumaliza mwaka wa masomo au shereza kaida Tulipo sherekea mafanikio ya kila mmoja Iwe ni kupewa tuzo au shereza kuhitimu darasa Tulifurahia pamoja kucheka na kushirikia na shere Sherezi zimedifundisha kusherekea mafanikio ya wengine na kushirikia na kwa furaha vile vile kumbukumbu za safari ni za shule ni nzuri sana Tulipokua tukitembea kwenye matembezi ya kitaluma na kuangalia mazingira Tulijifunza mambo mapya na kufurahia mazingira ya nje ya darasa safari hizi zimedifundisha umuhimu wa kujifunza kwanjia ya vitendo na kushirikiana na wenzangu Kwa upande wangu kumbukumbu nzuri zaidi ni hile ya siku tulipukua Tukifanya shuguliza pamoja kushirikiana na kucheka na kujifunza pamoja Kila kumbukumbu ina nikumbusha furaha mshikamano nidhamu na mafunzo ya maisha tunayopata shule Kwa ujumla, kumbukumbu nzuri za shule inajumuisha michezo, sherehe, masomo, marafiki, walimu na safari za kitalumu. Kumbukumbu izizi menifundisha mshikamano, nidhamu na kushirikiana, furaha ya maisha. Niyo mana nita zikumbuka daima na zizi na nifanya nijivunia maisha yangu ya shule.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema Napenda kuanza siku yangu asubuhi mapema kwa sababu inafaida nyingi kwa mwili akili na shughuli zangu za kila siku kuamka mapema kunanipa nafasi ya kupanga siku yangu vizuri na kufanya mambo kwa utulivu bila haraka Kwanza kabisa kuamka mapema kunanipa muda wa kutosha kufanya shughuli za asubuhi ninapoamka mapema nina nafasi ya kusoma kufanya mazoezi ya mwili na hata kupanga chakula cha asubuhi kwa utulivu Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu na mwenye nguvu ya kufanya kazi sababu nyingine inayonifanya nipende kuamka mapema ni utulivu wa asubuhi Asubuhi mara nyingi ni tulivu, hakuna kelele nyingi na wakati mzuri wa kufikiri, kusoma na au kutulia kabla shughuli nyingi za kwanza Hii hunifanya akili yangu kuwa tayari kwa masomo au kazi za siku Pia kuamka mapema kunanisaidia kuwa na nidhamu ya maisha kujifunza kuamka mapewa kunanifundisha kupanga muda wangu kuwa na utaratibu wa masomo au kazi na kutimiza majukumu yangu ya wakati nidhamu hii muhimu sio tu katika masomo bali pia katika maisha ya baadaye zaidi ya hayo kuamka mapema kunanipa nafasi ya kufurahia asubuhi nzuri Ninafurahia kuona jua likianza kuangaza kusikiliza ndege na kupata ya huwa safi Hii ni njia nzuri ya kustarehe na kupata nguvu mpya kabla ya shughuli za kila siku ingawa wengine hufurahia usiku zaidi, mimi binafsi siyo mtu wa kuamka usiku usiku mara nyingi huwa na kelele kidogo na mara nyingi ninasikia uchovu baada ya sikun defu Hivyo, si rahisi kwangu kufanya shughuli kubwa usiku kuamka mapema kunanisaidia kuwa na nguvu na akili safi Pia, kuamka mapema kunanisaidia kupanga ratiba yangu vizuri ninaweza kushughulikia masomo, kazi za nyumbani au shughuli za kijamii bila haraka Hii hunifanya siku yangu iwe ya na mpangilio mzuri na nikiwa na muda wa kufanya kila kitu kwa makini vile vile kuamka mapema kunanisaidia kuwa na muda wa kutafakari na kusali Wakati wa mapema asubuhi ni, wakati mzuri wa kufikiri, kuhusu maisha malengo yangu na mpango ya kila siku Hii hunipa amani ya ndani na kunisaidia kuanza siku vizuri Kwa ujumla mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu kunanipa muda wa kutosha utulivu nidhamu nguvu na mpangilio mzuri wa siku kuamka mapema kunanisaidia kustarehe kufikiri vizuri na kufanya shughuli zangu kwa ufanisi Ndiyo sababu kuamka mapema ni tabia ninayoipenda kufuata.

Napenda zaidi upepo kuliko kutumia AC Ingawa kila moja anafaida zake Napenda upepo kwa sababu hunipa hali ya asili na furaha ya kipekee ninapokuwa ndani ya au inje ya nyumba upepo hunifanya nijisikie mtulivu na huru tofauti na AC ambayo mara nyingi hunifanya nijisike kando au baridi sana Kwanza kabisa napenda upepo kwa sababu ni wa asili na unahisi vizuri zaidi Napenda wakati upepo unapopita taratibu kwenye uso wangu Unafanya nyele zangu kutetemeka na unakuletea hisia ya amani hivi hunifanya nijisikie vizuri na huru kuliko baridi ya AC ambayo mara nyingi hunifanya nijisikie kando au baridi kupitia kiasi sababu nyingine inayo nifanya nipende upepo nikwamba hunisaidia hewa kuzunguka vizuri ndani ya chumba ukiwa na dirisha wazi au upepo unapopita hewa mpya uniingia na kuondoa harufu mbaya ya hewa ya zamani Hii ni njia nzuri wa afya na hufanya chumba kuwa na utulivu zaidi Pia napenda upepo kwa sababu hunisaidia kustarehe Napenda kukaa kwenye kiti chenye upepo wa asili unapopita kusoma kitabu au kusikiliza muziki upepo hunifanya njisikie mtulivu na mwenye furaha Jambo linalo saidia akili yangu kupumuzika kutoa msongo wa kazi au masomo Zaidi ya hayo upepo hunisaidia kuwa na nguvu na afya njema Kupitia upepo wa asili mara nyingi napata hewa safi na hii hunisaidia pumzi zangu kuwa nzuri Pia upepo unapofanya mvuto kidogo kwenye mwili hunisaidia kuondoa uchovu wa joto ingawa AC pia ni nzuri kwa kuthibiti joto na kufanya chumba kuwa baridi Mara nyingine hunifanya nijisikie baridi sana au kando na si rahisi kubadilisha mtindo wa hewa Pia kutumia AC kila mara kunaweza kuathiri afya ya mapafu au kuharibu hewa ndani ya chumba ikiwa haijasafishwa mara kwa mara vile vile napenda upepo kwa sababu unanipa hisia ya uhuru ukiwa nje ya upepo na upepo unapita unakuletea furaha na kuwa sehemu ya asili AC haiwezi kutoa hisia hiyo kwani ni mashini na mara nyingi hunifanya nijisikie kando au ndani ya chumba tu pia upepo nirafiki wa mazingira na hufanya hasara nahufanyi hasara dunia kati kutumia upepo asili badala ya AC kuna punguza matumizi ya umeme na hivyo hunisaidia kuokoa nishati hii ni jambo njema na kwa sababu unasaidia kulinda mazingira yetu Kwa ujumla napenda upepo kuliko AC kwa sababu unasaidia kustarehe kunipa hewa safi kufurahi furaha asili nguvu za mwili na huna madhara na kwa mazingira AC pia ni nzuri Pia ni nzuri kwa baridi ya haraka Lakini napendelea upepo kwa kuwa ni asili Rafiki kwa mwili na akili na hunifanya nijisikie huru na mtu.

Na yupenda zaidi ni blue. Na napenda rangi hii kwa sababu inanipa amani utulivu na furaha kila ninapoyona. Blue huonekana kama rangi ya anga, maji na asili. Na kila wakati ninapoyangalia unisaidia kujisikia mtulivu na mwenye furaha. Kwanza kabisa napenda blue kwa sababu ni rangi ya utulivu. Blue ni rangi inayoleta amani ya moyo na unisaidia kukuguza mawazo mengi ya nawe ni kinzani. Kwa mfano anapenda kuangalia anga la blue wakati wa mchana au maji ya ziwa au bahari Jambo linalonifanya nijisikewe tulivu na mwenye furaha sababu nyingine inalonifanya nipende blue ni kwama ni rangi ya hasili Napenda kuona blue kwa anga la asubui au jioni kwenye maji ya mito, maziwa na bahari kuona rangi hii kuna nifanya nijisikewe karibu na mazingira na kunionyesha ujuri wa dunia yetu Pia napenda blue kwa sababu inaweza kuonekana katika mwavazi na bidhaa mbali mbali Wakati mungine ninafaa fulana au kutila rangi ya blue na rangi hii unifanya ni jisike mtuulivu na mwenye kujiamini Blue ni rangi ya kupeneza na inafaa kwa mashughuli mbali mbali iwe ni shule, shuleni au nje Sidi ya hayo napenda kuona rangi ya blue kwenye mandhari ya mijini au nyumbani Mwavazi rangi za ukuta au mapambo yenye Blue hunipa hisia nzuri na kunifanya nijisikia vizuri Blue ni rangi ya enye mvuto wa kipeke na inaongeza uzuri wa kila kitu kilicho karibu na ya Rangi ya blue pia hunisaidia kufikiri vizuri na kuongeza umakini napenda kuandika au kusoma kando na kitu chenye rangi ya blue Kwani kufanya akili yangu kwa tulivu na tayari kwa masoma ushughuli nyingine Hii ni faida kubo kwa maisha ha kila siku vile vila napenda blue kwa sababu ni rangi na uanyesha utulivu na ujasiri kati mwingine naopenda kuona blu katika michoro au kazi zia sana blu hunipa furaha na kunionyesha vizuri wa dunia Huku pia huniwezesha kuwata ndoto nzuri Kwa upande wangu bluu ni rangi ni nayoyona mara nyingi kwenye anga, maji, mavazi, mapambo na bidhaa nyingine Kuyona kila siku kuna nisedia kustarehe, kufikiria vizuri na kunipa furaha Rangi hii pia hunisadia kujieleza vila maneno Kwani inaonyesha utulivu amani na furaha Kwa ujumla, napenda rangi zaidi ni mluu na kwa sababu inanipa amani fura utulivu na nirangi ya sili. Ninaona kwa kwenye anga maji mavazi, mapambo na bidhaa mbali mbali. Bluu nirangi ya enye mvuto, wakipikee na kila ninapo yona unisedia kusare fikiri vizuri na kufuraya uzuru wa maisha.

Nia yangu ninaona kuwa asubuhi mapema ndio wakati ninapofanya kazi vizuri zaidi Hii ni kwa sababu asubuhi ni wakati ambapo ni mwili wa na akili ziko tayari na kwa mashughuli ya mbali mbali mbali kuamka mapema kunanipa nguvu umakini wa nidhamu na kunafanya kufanya kazi kwa ufanisa Kwanza kabisa asubuhi ni wakati wa utulivu mara nyingi nyumba na au mazingira ni tulivu na hakuna kelele nyingi utulivu huu hunisaidia kutulia kuzingatia kazi ninazozifanya na kufanya kazi kwa umakini. Kubwa, ninapofanya kazi za asubuhi. Napata muda wakutosha kumalizia kila jambo bila haraka. Sababu nyingine inayonifanya nipende kufanya kazi asubuhi ni kuwa akili zangu ziko safi baada ya kulala usiku mzima. Akili imepumzika na tayari ku kwa kwa kufikiri kupanga au kutatua matatizo. Kwa hiyo hunisaidia kufanya maamuzi sahihi na kufanikisha kazi zinazofanya. Pia asubuhi huniwezesha kuwa na nidhamu ya kila siku. Kuamka mapema na kuanza kazi, kunanifundisha kupanga muda wangu vizuri. Kuweka ratiba na kushugulikia majukumu yangu kwa wakati. Nidhamu hii ni muhimu sio tu kwa kazi, bali pia katika masoma ya maisha ya kila siku. Zaidi ya haya napenda kufanya kazi ya asubuhi kwa sababu kunanisaidia kuendeleza na kuendelea na ratiba yangu ya siku nzima. Nikianza asubuhi nina nafasi ya kushugulikia kazi nyingine, kufanya mazoezi au kufanya, shughuli za nyumbani, bila haraka. Hii hunifanya siku yangu iwe na mpangilio mzuri na nikiwa na muda wakutosha kwa kwa kila jambo. Vile vile kufanya kazi ya asubuhi kunanipa furaha na ari ya kuendelea. Ninafurahia kuona mambo yakienda vizuri na kufanikisha majukumu niliyojiwekea. Hisia hii ya mafanikio mapema mchana hunipa motisha ya kufanya vizuri hadi mwisho wa siku ingawa wengine hufanya vizuri zaidi usiku mimi binafisi sio mtu wa kufanya kazi sana usiku usiku mara nyingi huwa na uchovu wa mwili akili na si rahisi kufanya kazi kwa makini Hivyo napendelea kuanza mapema ili kutumia nguvu na akili safi Pia kufanya kazi asubuhi kunanisaidia kupumzika baada baada ya mchana au jioni Ukiwa umeshaanza kazi mapema unaweza kumalizia kwa wakati kisha uende kupumzika kucheza kusoma au kufanya shughuli nyingine bila haraka. Hii ni njia nzuri ya kudumisha usawa kati ya kazi na mapumziko. Kwa ujumla ninaona kuwa asubuhi ndio wakati ninapofanya kazi vizuri zaidi. Kwa sababu ni tulivu, akili ziko safi na kuna nidhamu, kuna mpangilio mzuri wa siku na kunanipa motisha kufanikisha kazi zangu ndio sababu kila siku napendelea kuanza mapema na kutumia nguvu zangu za akili na mwili kwa ufanisi.

Mimi huvaa miwani na nipo ninaona kuwa ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kuvaa miwani si tu jambo la mtindo bali pia ni muhimu kwa afya ya macho na ili kufanya macho yangu kuwa rahisi zaidi Kwanza kabisa mimi huvaa miwani ili kulinda macho yangu Kwa mfano, wakati wa kusoma kitabu utumia simu au kompyuta Miwani usadia macho yangu kushugulikia mwonga na kuepuka uchovu wa macho Hii usadia sana kati kwani macho ni sehemu nyeti na ni lazima kutunzwa sababu nyingine inyonifanya nivae miwani ni kusaidia kuona vizuri Mimi uvaa miwani ya kuona mbali au kujaribu kulingana na maitaji yamu Kwa mfano wakati wa darasani miwani usaidia kuona darasa nzima bila shida au kusoma vizuri bila kupiga macho mara nyingi Hii ufanya, hii inafanya masoma yangu kuwa rahisi na yenye ufanisi zaidi Pia kuvaa miwani kunanisaidia kuzuia maumivu ya kichwa au kutoona vizuri Wakati mwingine kama mtu hana miwani unayoitaji, unaweza kupata maumivu ya kichwa au kuchoka kwa macho kuvaa miwani kunazuia hali hizi na kunifanya nijiskie visuri kila siku Zaidi ya haya napenda miwani kwa sababu pia ni sehemu ya mtindo Miwani yenye rangi nzuri au muundo mzuri ufanya nionekane mzuri nakuwa na kujamini zaidi Hii ni muhimu sana hasa ni mausiano na wenzangu au pale ninapo shiriki shuguli za shule au jamii vile vila kuvaa miwani kunanisaidia kushirikiana na wengine kwa urahisi Wakati mtu anona vizuri unaweza kuwasiliana na kuona ishara za wengine kwa uraisi kufanya kazi kwa usahii na kushirikiana bila changamoto Hi ni muhimu sana katika masomo na michezo ya pamoja Hata hivyo mimi ujua ni muhimu kutunza miwani yangu Nachukua tahadhari kwakikisha miwani yangu safi hajiaharibika na inalingana na maitaji yangu pia nachopenda napenda kuondoa miwani wakati siitaji ili macho yangu yapumzike pia miwani unisadia kujenga nidhamu na kutumia vitu venye thamani miwani ni sehemu ya afya yangu ya na kwa kutumia vizuri unisadia kutunza afya yangu kwa muda mrefu hiu ni muhimu kwa sababu kwa kila mtu anayejali macho yake na maisha yake kwa jumla mimi uvaa miwani kwa sababu Kwa sababu ni muhimu kuona vizuri, kulinda macho kwepukka uchovu wa macho na maumivu. Pia huu saidia kujiamini na mtinfo. Miwani pia unisaidia kufanya maisha yangu ya kila siku kuwa raisi yenye furaha na yenye afya nzuri. Ndiyo sababu kila siku uvaa miwani yangu kwa uangalifu na furaha.

Hii, ilianza siku yangu kwa shughuli mbalimbali ambazo ziminisadia sana kuwa na nguvu, utulivu na kuendelea na shughuli zanguza kila siku. Nili jitahidi kupanga kila jambo vizuri ili siku yangu iende kwa mpangileo mzuri na bila haraka. Kwanza kabisa niliamka mapema asubui, kuamka mapema kuna nisaidia kupata muda wa kutosha kufanya shughuli za asubui bila haraka. Bada kuamka nilifanya mazoezi ya mwili kidogo kama kutembea na kufanya mazoezi mepesi. Mazoezi haya kuhunisaidia kwa mka vizuri kumarisha hafya na kuwa na nguvu za mwili kwa shuguli za kila siku Bada hapo nilioga na kujiandaa kwa siku Niliakikisha nilisafisha mwili wangu vizuri nilivangosa hafya na kajiandaa kia kili kwa masoma au shughuli nyingine shughuli hizi ndogo za asubuhu ufanya nijisike huru mtulivu na tayari kwa kila jamu Pili nilipata muda wa kula kifungwa kinywa Nilikula chakula chenye afya na kama vile matunda mayai na mkate pamoja na kinyoaji kama chai. Kula kifungwa kinywa kuna insadia kuwa na nguvu na akili safi jambo linaleso saidia kufanya kazi na masomo vizuri. Zaidi ya hai nilichukua muda kidogo kusama na kupanga ratiba ya siku. Nilipanga ni shuguli gani nitazofanya muda wa masomo, muda wa kupumzika na shughuli nyingine muhimu. Kupanga ratiba kuna nisaidia kuwa na mpangilo mnzuri na kushugulikia kila jambo kwa wakati. Hile vile nilichukua muda na kutafakari na kufikiria malengo yangu ya siku nilifikiria nilazima nifanikishe nichangamoto zipi zinazwa titaji kuepuka na hatua gani muhimu za kuchua muda huu wa kutafakari unisadia kuwa na kilisafi na moyo mtulivu kwa shuguliza zote za siku Bada ya kupanga na kutafakari nilishughulisha na masomo ya au kazi indogo za nyumbani lijitahidi kupanya kila jambo kwa umakini kwa kikisha kila kitu kinapata Kinapita vizuri bila kushugulika na haraka Hii nafanya siku yangu yende kufanisi na kunipafra ya kufanikisha kila jambu Kwa upande wangu wa subuhi hii ilikuwa ya kushughulika na mambo enye mpangilo mzuri nilifanya mazoezi kujianda kula kifungua kinyo, kusoma, kupanga ratiba, kutafakari, na kufanya kazi ndogo Kila hatua ili nisedia kustare kuwa na nguvu na kilisafi na kwanza siku na kwa mtazamo chani Kwa ujumla, asubuhi nilifanya mambo ya liyo nisedia kuwa mtulivu, mwenye nguvu na tariku wa siku nzima Ninjitahidi kutumia muda wangu kwa busara kushughulikia masomo, afya mpangilio na malengo ya siku Ndiyo sababu wa subuhi ilikuwa enye manufana ili nisadia kwanza siku ya kwa furaha na ufanisi.

Kusherekea mafanikio ya timu kwa njia mbalimbali ambazo hufanya kila mshirika ajisikie dhamani na furaha Kila mara tunapofanikisha malengo ya pamoja ni muhimu kusherekea kwa pamoja kwa sababu mafanikio ya timu ni matokea juhudi za kila mmoja Kwanza kabisa napenda kusherehekea kwa kushukuru kila mshiriki Napenda kueleza shukurani kwa wenzangu kwa juhudi na kazi waliofanya Wakati wengine wanapuguswa na shukurani hiyo Nijalia furaha na kushirikiana na timu shukurani husaidia kila mtu kujivunia kazi yake na kushirikiana zaidi katika siku zijazo Pili, pia mara nyingi tunaposherekea mafanikio ya timu unapenda kushiriki, sherehe ndogo au chakula pamoja tunakula pamoja kucheka na kuzungumza kuhusu safari tulio pitia hadi kufanikisha malengo Sherehe hizi hunisaidia kujenga mshikamano na urafiki na furaha pamoja ndani ya timu Zidi ya hayo napenda kusherehekea kwa kupongeza hadhari hadharani timu Wakati fulani miu pendekeza kushirikiana mafanikio ya timu na wenzetu wengine walimu au wakuu wa shule Hii hufanya mafanikio yetu yaonekane na kunijalia furaha ya kuwa na sehemu ya timu yenye mafanikio. Vile vile napenda kusherehekea kwa kufurai pamoja na kucheka kucheka pamoja kucheza michezo au kufanya shuguli za burudani njia njia nzuri ya kusherehekea wakati tunapocheka pamoja Tunajenga mshikamano na tunapumzika kutoka kwa kazi nzito Jambo linaloongeza furana ya mafanikio Pia napenda kusherekea kwa kushirikiana kupanga malengo mapya Baada ya kufanikisha mafanikio fulani Napenda kupanga hatua zinazofuata kufikiri malengo mapya na jinsi ya kufanikisha Hii nafanya mafanikio kuwa ya maana zaidi na timu kuendelea kuwa ya ari na kufanya vizuri Sherehe za mafanikio ni hatimu pia hunisaidia kujenga motisha na kuhamasisha wenzangu Wakati wanashuhudia furaha yangu ya sherehe na ya mafanikio hunisaidia kuwa na hamwasa ya ya kushirikiana zaidi na kufanikisha malengo mengine Hii ni muhimu kwa mafanikio pamoja na mshikamano hatimu Kwa upande wangu kushirikia mafanikio ya timu ni jambo la furaha na la msaada napenda kushirikiana kupongeza, kucheka na kula pamoja na kupanga malengo mapya Kila sherehe ya mafanikio ya timu ina nisadia kujivunia kazi yetu kujenga mshikamano na kuendeleza kufanya kazi zaidi Kwa ujumla na ninaposherehekea mafanikio ya timu hufanya kwa njia ya shukrani Sherehe ndogo kupongeza hadharani, kucheka na kufurahia pamoja na kupanga malengo mapya Hii inasadia kuwana furaha ya pamoja mshikamano watimu ni namotisha kushirikiana katika siku zijazo ndio maana kusherehekea mafanikio ya timu ni muhimu sana na nijambo ninalolipenda kufanya kilamara.

Usiku kabla ya kulala, mimi ufanya mambo mbalimbali ili kujiandaa kwa usingizi mzuri na kuhakikisha siku yangu ya kesho inaanza vizuri. Shughuli hizi ufanya mwili na akili zangu kupumzika na kuwa tayari kuwa kwa kazi au masomo ya kesho. Kwanza kabisa, napenda kuondoa msongo wa mawazo wa siku nzima Hii mara nyingi ufanywa kwa kuzungumza na familia au marafiki wa simu kwa simu au ana kwa ana. Kuzungumza kunanisidia kutulia kucheka na kusahau matatizo madogo ya siku. Jambo linaloongeza amani ya moyo kabla ya kulala Baada ya hapo napenda kupanga ratiba ya kesho hii ni pamoja na kuandika na kufikiri ni shughuli gani muhimu nitakazosifanya ni muda gani nitapumzika na ni hatua gani za kufanikisha malengo yangu kupanga ratiba kuna nisaidia kuanza kesho nikiwa mtulivu na tayari Pia napenda kufanya shughuli za utulivu kama kusoma vitabu kusikiliza muziki tulivu na au kufikiri mambo mazuri yaliyotokea siku hiyo shughuli hizi ufanya akili yangu kupumzika na kondoa uchovu akili Jambo linaloniwezesha kulala kwa utulivu zaidi vile vile napenda kuhakikisha nimefanya usafi wa mwili kabla ya kulala Kuoga kupiga mswaki na kuanua ngo au kitanda changu usaidia mwili kupumzika viuri usafi huu pia ufanya nijisikie huru na tayari kwa usingizi mzuri zaidi ya hayo mara nyingine napenda kuandika dayari na kukumbuka au kumbukumbu za usiku Hii ufanya nifikie malengo yangu, kufikiria mambo mazuri na kupanga hatua za kurekebisha makosa madogo ya siku, kuandika kuna nisidhe kutuliza akili na kuondoa wasiwasi. Pia napenda kufanya mazoezi madogo na kupumua kwa kina au kutulia kimawazo. Mazoezi haya kufanya mwloyo kupumua vizuri, uondoa stress na kunisaidia kupunguza usingizi mzuri Wakati mwingine napumuzika nikio kitandani nikio nasikiliza sauti tulivu au muziki mdogo vile vile napenda kuhepuka kutumie simu kompita o tv mude mfubi kabla kulala Ini muhimu kwa muanga au skrini unaweza kuhathiri usingizi na kufanya akili isipumuzike vizuri Badala yake napendelea kutumia muda huo kwa utulivu na mawazo mazuri. Kwa ujumbla, usiku kabla kulala, mimi ufanya mambo kama kuzungumza na familia, au marafiki, kupanga ratiba ya kesho, kusoma vitabo kusikiliza muziki, kufanya usafi wa mwili, kuandika kumbukumbu, kufanya mazoezi madogo ya kupumua na kuhepuka, kutumia teknolojia kupita kiasi. Shughuli hizi zote ufanya mwili na akili kupumzika unisaidia kulala vizuri na kuanza, kesho nikiwa tayari na mtulivu.

Ndio nimewai kusafiri kwa ndege na ilikuwa ni uzoefu wakipekee sana na wakufurahisha safari hiyo ili nifundisha mambo mengi kuhusu kusafiri usalama na pia jinsi ya kushuguliki, kushugulika na hali mpia nimejifunza kwa kusafiri kwa ndege ni njia ya haraka salama na kupendekeza ya kufika sehemu mbali Kwanza kabisa, nikiwa tayari, nikiwa nikiwa tayari kusafiri, nlijifunza kuanda kila kitu mapema Ilakikisha nilipanga mzigo yangu vizuri kuelewa kule kukueka leseni au pasi yangu tayari na kuzingatia muda wandege kuondoka kuanda kila kitu mapema kuna nisadia kuepuka haraka na msongamana wamwisho na kunifanya nisafiri kwa amani ya akili Pia nilifurai hali yandege kutoka muanzo adimwisho Ilipokuwa kwenye ndege ni liona jinsi ndege inavyopa angani kuzunguka na kushuka salamu Hii ilikuwa ya kushangaza na ilinifanya nijisikia huru wakati moja kushangu Ndaa huzuru wa anga na mandhari ya juu Zahidi ya haya nilifurai kuona mandhari kutoka angani kutoka kwenye dirisha landege niliona miji, milima, mito na mabawa Mandhari haya yalikuwa mazuri sana na kuangalia juu ya dunia kuna nifanya nijisike kama sehemu ya jambo kubwa na laki peke vile vile nilijifunza umuimu wa kushirikiana na wetendaji wandege na wenzangu nilijua ni lazima kusikiliza mailekezo ya usalama na kuwa na nidhamu na kushirikiana na kwaheshima hili nifundisha kuwa natabia nzuri wakati wa kusafiri na kwa mesha ya kwa jumla pia nilijifunza jinsi ya kuthibiti hofu ndogo ya ndege awali nilihofia sana kupaa njuu angani lakini kadri ndege ilivokua ikipaa na kuona kila kitu iko salama hofu yangu ilisha Ilijifunza kuwa muhimu kwa ninii wanasayansi na madereva wandege na pia kuwa mtulivu katika hali mpya. Zaidi ya hayo nilisafiri kwa ndege kuna nisadia kuarakisha safari ndefu. Badala kutumiasiku nyingi kusafiri kwa gari au basi nilifika haraka katika sehemu nilio kusudiwa hili. Hii ilifanya nifurai na kunisadia na tumia muda wangu vizuri zaidi. Vile vile nalifurahia mambo madogo ya ndege kama chakula kidogo vinywaji na burudani ya ndani Hii ilinisaidia kustaree kufurahia safari na kufanya muda nikiwa angani uwe mzuri na wakufurahisha Kwa jumla kusafiri kwa ndege ilikuwa ni uzoefu wakipekea na wafuraha nlijifunza kupanga safari kukua na nidhamu kuthibiti hofu kushirikana na wengine kufurahia mandari na kutumia muda vizuri Diyo sababu kusafiri kwa ndege ni jambo ni lalolipena na nitafuraiya kufanya hivote na siku nyingine katika maisha yangu ya kila siku.

Ki ninaupenda kusikiliza mara nyingi ni muziki wa burudani na wa kizazi cha kisasa Lakini pia napenda baadhi ya nyimbo za kiswahili na za kidini Napenda kusikiliza muziki kwa sababu hunisadia kustarehe kufurahia maisha na pia kunijalia nguvu za furaha kila siku Kwanza kabisa napenda kusikiliza muziki wa kisasa wa burudani nyimbo hizi mara nyingi ziwe midundo mizuri sauti za kuvutia na maneno mazuri yanayofurahisha Napenda kusikiliza nyimbo hizi wakati wa kufanya kazi nyumbani kusafiri au hata kupumzika Mziki huu hunisaidia kucheza kucheka na kustarehe kiakili sababu nyingine inayonifanya nipende mziki huu ni kwamba Una mzigo wa mawazo Napenda kusikiliza nyimbo zenye maneno mazuri, furaha na midundo yenye nguvu Hii hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo kusafisha akili na kunisaidia na mtazamo chanya Zaidi ya hayo napenda kusikiliza nyimbo za kiswahili nyimbo hizi mara nyingi hunichangia utamaduni wetu, hufundisha maadili na pia hunijazia hisia za furaha au huzuni kulingana na wimbo. Napenda kufuatilia maneno ya nyimbo na kujaribu kuelewa maana yake. Jambo linaloongeza marifa yangu na upendo wangu wa muziki. Vile vile mara nyingine napenda kusikiliza muziki wa kidini. Nyimbo hizi hunisaidia kutuliza moyo, kuimarisha imani na kunipa amani ya ndani. Napenda kuanza siku au kumaliza siku kwa kusikiliza muziki huu Kwani hunifanya nijisikie tulivu na tayari kwa mambo ya kesho Pia napenda kusikiliza muziki unaofaa shughuli zangu Kwa mfano wakati wa kusoma na au kufanya kazi napendelea muziki tulivu bila midundo mikali Lakini wakati wa kucheza na au kufraia napendelea nyimbo zenye nguvu na midundo mizuri Hii inafanya kila wakati kuwa na furaha inanuhusiana na hisia zangu za wakati huo Zaidi ya haya kusikiliza muziki mara nyingi kunanisaidia kustarehe na kufurahia muda wangu wa bure Napenda kucheza u kucheka kidogo wakati wa nyimbo bora Hii ni njia nzuri ya kupumzika kutoka masomo au shughuli nzito za na kunisaidia kuwa na mtazamo chanya vile vile muziki hunisaidia kujenga hamasa na ari nyimbo za kuchangamsha zinanipa nguvu na kuendelea na masomo kazi au michezo mziki ni rafiki yangu ya kila wakati na hunifanya maisha yangu kuwa ya furaha na yenye nguvu. Kwa ujumla mziki ninaousikiliza mara nyingi ni mchanganyiko wa burudani na kisasa, nyimbo za kiswaili na kidini. Mziki huu hunisaidia kustarehe kufuraia kuwa na mtazamo chanya, kuimarisha imani na kupata furaha ya kila siku. Ndio sababu napenda kusikiliza muziki mara nyingi na wakati ninayopata nafasi wa kufanya hivo.

Baridi tali, mimi hufanya mambo mbalimbali ili kuhakikisha niki niko salama na mtulivu na naendelea kuwa na afya nzuri. Baridi kali inaweza kuwa na'changamoto, lakini pia ni nafasi ya kustarehe na kufanya shughuli tulivu nyumbani. Kwanza kabisa, napenda kuvaa nguo za joto. Hii ni muhimu sana kwani hunisadia kuzuia baridi kuingia mwilini. Navaa, koti, sweta, skafu, socks ndefu na kofia ikiwa lazima. Kuvaa nguo za joto kunanisadia kwa mtulivu na kuepuka kupata homa au baridi kali mwilini. Zidi ya hayo, napenda kubaki ndani ya nyumba au sehemu ilio na joto. Wakati mwingine, napenda kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kufanya masomo yangu. Kubaki ndani, kunanisaidia kuendelea na shughuli zangu bali, bila kushughulika na baridi ya nje. Pia, napenda kula chakula cha moto. Chakula cha moto kama supu, chai, kinywaji, cha moto, kunanisaidia joto mwilini, na kunanifanya nijisikie vizuri. Hii ni njia nzuri ya kustarehe na pia, kunanisaidia afya yangu wakati ya baridi. Vile vile mara nyingine napenda kucheza mchezo mdogo ndogo ndani ya nyumba Hii ni njia nzuri ya kuifanya mwili wangu usikate tamaa na pia kuondoa uchovu mchezo mdogo kama mazoezi hufanya mwili kuwa na joto na akili kuwa safi Jambo linalonisaidia kustarehe vizuri Zaidi ya hayo napenda kufanya shughuli za kifamilia Tunakaa pamoja kuzungumza kucheka na kushirikiana Hii hunifanya nijisikia furaha na mshikamano wa kifamilia Jambo linaloongeza raha wakati wa baridi kali. Pia napenda kutumia muda wa baridi kwa kusoma au kufikiria. Napenda kutafakari malengo yangu kupanga siku zangu za mbele na kufikiria mambo mazuri yaliyotokea. Hii ni njia nzuri ya kustarehe kiakili na kuondoa wasiwasi wa maisha. Vile vile napenda kuhakikisha nyumba inakuwa na joto. Napenda kuzima madirisha makubwa kufunga milango vizuri na kutumia jiko au hita pale ninapowezekana. Hii hunisadia kuwa na hali ya joto ndani ya nyumba na hunifanya nijisikie vizuri kila wakati Kwa upande wangu wakati wa baridi kali hufanya niwe makini na afya yangu nidhamu yangu na shughuli zangu Napenda kuvaa nguo za joto kubaki ndani kula chakula cha moto kucheza kucheza ndogo kushirikiana na familia kusoma na kufikiria na kuhakikisha nyumba inakuwa na joto hii huyote hufanya baridi kali kwa rahisi kustarehe na kufurahia bila kuadhirika. Kwa jumla wakati wa baridi kali mimi hufanya kila jambo linalonisaidia kustarehe kwa na afya nzuri kufuraha na tayari kwa siku za baadae. Ndiyo sababu napenda kupanga kila kitu vizuri na kufurahia baridi kwa njia nzuri na yenye manufaa.

Mimi huvaa saa kila siku na kuona kuwa ni jambo muhimu sana kwa maisha yangu ya kila siku kuvaa saa situ jambo la mtindo bali pia ni muhimu kwa kupanga muda kufanya kazi vizuri na kujua ratiba ya siku Kwanza kabisa mimi huvaa saa ili kujua muda kuvaa saa kuna nisaidia kuona nisaa ngapi wakati wote wa siku Hii ni muhimu sana kwa masomo michezo kazi au shuguli za nyumbani Kwa mfano nikiwa shuleni au kazini saa hunisaidia kufahamu muda wa darasa mapumziko au muda wa kumalizia kazi Pia kuvaa saa kunanisaidia kuwa na nidhamu ya muda Kwa kuwa ninaona muda kila wakati Naweza kupanga ratiba yangu vizuri na kufanikisha kila jambo kwa wakati nidhamu hii ya kutumia muda vizuri ni muhimu kwa mafanikio ya masomo na maisha ya kila siku Zaidi ya hayo, mimi huvaa saa kwa sababu ni kifaa cha mtindo kuna aina mbali mbali za saa zenye rangi na muundo mzuri. Kuvaa saa kuna nifanya nijisikie vizuri na wakati mwingine kuna huchangia kuonyesha utu na mtindo wangu wa kwa wenzangu au walimu. Vile vile huvaa saa kuna nisaidia kushirikiana na wengine kwa urahisi. Wakati ninaona muda kwa usahihi, ninaweza kufika kazini, shuleni au kwenye hafla Kwa wakati hii hunisaidia kushirikiana vizuri na wenzangu Nakuonyesha heshima kwa muda wa kila mtu Pia kuvaa saa kuna nisaidia kukumbuka mambo muhimu Nikiangalia saa ninajua ni muda gani wakufanya shughuli filani kama chakula, mazoezi, masomo au kupumzika Hii hufanya siku yangu kuwa na mpangilio mzuri na huniwezesha kufanya kila jambo kwa wakati Zaidi ya hayo kuvaa saa kuna nisaidia kupanga muda wa michezo na burudani Kwa mfano napanga muda wa kucheza kusoma kitabu au kusikiliza muziki kuwa na saa kuna nisaidia kutumia muda wangu kwa busara na kufurahia kila dakika ya siku vile vile mimi huvaa saa kwa sababu ni sehemu ya utamaduni na tabia nzuri kuvaa saa ni ishara ya mtu aliyejali muda wake nidhamu na mpangilio wa maisha Hii ni jambo ambalo ninalidhamini sana na kujaribu kulifuatilia kila siku Kwa upande wangu kuvaa saa ni jambo la muhimu sana katika maisha yangu ile ina nisaidia kupanga muda kustarehe kuwa na nidhamu kushirikiana na wengine na pia kuonyesha mtindo wangu Ninapovaa saa ninaona muda ninapanga ratiba yangu na kufanya kila kitu kwa wakati Jambo linaloongeza furaha kufanisi katika maisha na kwa ujumla mimi huvaa saa kila siku kwa sababu ni muhimu kwa kupanga muda kufanikisha majukumu kustarehe kuwa na nidhamu kushirikiana na wengine na kuonyesha mtindo. Ndiyo sababu kuvaa saa ni tabia ni nalolipenda na kufuata kila siku.

Mimi hutoa sadaka au michango mara kwa mara, na ninaiona kuwa ni jambo muhimu sana kwa maisha yangu ya kila siku. Kutua sadaka au michango si tu njia ya kusedia wengine, bali ni njia ya kujenga moyo wa uruma, mshikamano na kushirikiana na jamii yangu. Kwanza kabisa, mimi hutua sadaka ili kusedia wale walioko kwenye maitaji. Hii naweza kuwa kwa familia marafiki au wale wenyeshida katika jamii. Napenda kuwana furaha katika uso ya watu wengine wakati wanapopata msaada jambu linalo nifanya njizikia furapia Zaidi ya haya kutuwa michangu kuna nisaidia kujenga moyo wa uruma Napenda kuseidia wengine hata kwa kitu kidogo Kwani napenda kuwana watu wakifurahia na kupata msaada wanapuitaji Uruma hii ni muhimu kwa maisha angu na hunisaidia kuwa mtu bora zaidi kila siku Pia napenda kutuwa sadaka au michangu kwa sababu ufanyanjea kushirikiana na wengine Kwa kati wasadaka mimi mara nyingi tunashirikiana na familia marafiki au jami Hii ufanya mshikamano na urafiki kuwa mzuri zaidi Hii na kunisaidia kila moja kuhisi zamani na kuseidia vile hile kutua michango kuna nisaidia jifunza zamani kudamini mali yangu na penda kujua kwamba hata kama ni na vitu vichache kutua kidogo kwa wengine ni jambo la zamani Hii unifundisha kuwa mtu anaposhiriki anapata fura na amani andani Zadi ya haya mara nyingine na penda kutuwa mchango au sadaka kwa sababu ufanya maisha yangu kuwa na maana zaidi. Tumia mali yangu kuna nisedia wengine, kuna nisedia fikiri maisha kwa njia nzuri na koanyesha kuamba kila mtu anaeza kuchangia katika jami. Pia kutuwa mchango nisemu ya madili na tabia nzuri na penda kufuata kanuni za familia, shule au dini yangu ambayo ufundisha kutuoa kwa wengine. Tabia hii ufanya maisha yangu kwa bora na kusingisaidia kuwa mtu anayajali wengine. Vile vile kutua mchango unwezoesha kufurahia na kustaree kiroho wakati napotua sadaka o mchango na jisikia furaha, utulivu na amani andani. Isia hizi ufanya kutoa kwa jambo la furaha na la manufa si kwa wengine tubali pia kwa upande wangu. Mimimi utuwa sadaka au mchango mara kwa mara kwa sababu ni muhimu kuseidia wengine kujenga huruma, mshikamano na urafiki kudamani mali kufurahia maisha na kuwa na madili memu. Kila wakati napotoa na jisikia furaha amani ya moyo. Jambo ni nalongeza thamani katika maisha yangu kwa jumla kutuwa sadaka o mchangu ni jambu ni nalopenda sana na kufuata kila siku. Hii ufanya maisha yangu kuwa ya mana yenye furaha kuhuruma mshikamano na mani ya ndani Ndiyo sababu kila mara napende kushiriki mali yangu kwa wengine na kushirekea furaha ya kusaidiana.

Sikuwa tathmini za kazi ni muhimu sana kwa maendelo ya mtu binafsi na pia mafamikia ya timu au shirika Tathmini ufanya mtu ajunguvu na udaifu wake na unisaidia kufanya kazi yangu vizuri zaidi kila siku Kwanza kabisa na isi tathmini ninjia nzuri ya kujifunza Wakati wa tathmini mimi hupokea maoni ya walimu, wakuu na wenzangu kuhusu kazi niliofanya Hiu inanifundisha ni nini nilifanya vizuri na ninini ninaweza kuboresha kupata maoni haya ufanya nifanya vizuri siku inayofuata Zaidi ya hayo tathmini unisedia kuboresha nidhamu na mpangileo kazi Napasa kuangalia mwuda wangu jinsi ninaweupanga shughuli zangu na jinsi ninaweotekeleza majukumu yangu Tathmini ufanya nifikiria hatuwa zangu na kujaribu kufanya kila jambo kwa ufanisi zaidi Pia na hisi tathmini ni muhimu kwa kujenga motisha wakati na kupata mauni chanya na kupata alama nzuri na nipa furaha na kunisaidia kwa ndela kufanya kazi kwa bili zaidi. Tathmini ufanya ni penda kufanya kazi na kujitaidi kila wakati. Vile vile tathmini ufanya ni fahamu nguvu na udhaifu wangu na pata nafasi ya kuona sehemu gani nipo nzuri na niseomu gani na isaji kufanya kazi zaidi. Ni ni muhimu kwa maendeleo yangu binafsi na ufundisha usawa na wadilifu. Zaidi ya hayo, tathmini ufundisha kushirikena na wengine wakati wa tathmini mimi upakea maoni kutoka kwa walimu, wenzangu, wakuu na wakuu wa kazi. Kushirikena na wengine kuna nifundisha kusikiliza kuelewa maoni yao na kutumia mapendekezo yao kuboresha kazi yao. Pia tathmini ufanya ni fahamu umuhimu wa mipangwa na malengo napaswa kupanga kazi zangu vizuri ni wakukikisha kila hatua inanifikisha malengo yangu Tathmini inafufanya kila siku ya kazi kuwa yenye mpangilio na yenye mafanikio vile vile nahisi tathmini ufanya nithamini juhudi zangu Hata kama ni kuna marakebisho inajua kazi inafanya inathaminiwa na kunipa msingi Wakimendelewa kufanya vizuri Hii ni muhimu kwa kujiamini na kujishimu kwa upande wangu na hisi tathmini za kazi ni jambo la furaha na la manufa kufundisha, hunipamutisha, unisaidia kuboresha nidhamu, ufahamu nguvu na udaifu wangu kushirikiana na wengine na kufanya kazi yangu kwa mpangileo ndiyo sababu Hila tathmini ninaingalia kuwa makini na kuyatumia kwa maendeleo yangu kwa jumla Kwa tathmini za kazi ni muhimu sana kwa kila mtu ufanya kazi kwa bidi, kujifunza, kujipima, kuboresha nidhamu, kushirikiana na wengine na kufanikisha malengo. Ndiyo sababu na hisi kwa tathmini ni semu muhimu sana ya maisha ya kazi na maendelewa ya binafsi.